Nathamini kumaliza kazi kwa ubora na kwa wakati, inapofanyika mzuri hunipa kuridhika binafsi. Kujifunza na kuboresha ujuzi wangu, kila ninapojifunza kitu kipya na pia kuboresha njia kufanya kazi ninayo ona kwa mafanikio. Na kupata imani ya wengine kwa kuaminiwa na wenzangu na pia wasimamizi ni jambo kubwa sana kwangu. Na pia kutatua changamoto, ninapo weza kushughulikia tatizo gumu na kupata suluhisho rahisi. Na kutoa mchango chanya, kujua kuwa kazi yangu inasaidia timu na pia shirika kufanikiwa hunipa motisha kubwa.

Ninapenda historia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi mambo yalivyo kuwa na kwanini yako hivi leo na nikuwa tunaweza kujifunza kwa siku zijazo hadithi za watu utamaduni vita na maendeleo hunipa mtazamo mpana wa maisha na jamii Pia napenda jinsi historia inavyoweza tuonyesha makosa na mafanio ya binadamu.

Bluu ni rangi ninayoipenda sana kuliko nyingine linanikumbusha hanga bahari na utulivu pia unikumbusha kina cha mawazo na uaminivu Kwa mfano napenda vitu kama mavazi za bulu na pia vifaa vya kazi vilivyo na rangi hii kwa sababu vinanipa hali ya utulivu hunifanya nijisikie mtulivu nikiwa makini na mwenye amani ni rangi inayonisaidia kupunguza msongo wa mawazo naiona mara nyingi angani wakati wa mchana kwenye bahari na pia maji na pia kwenye mavazi ya watu.

Ningependa kujifunza kuwasilisha mawazo yangu mbele ya watu kwa uwazi, ujasiri na mvuto ni muhimu kwa sababu hunisaidia kushiriki mawazo kufundisha, kuongoza na kujenga uhusiano mzuri kazini na katika jamii Ndiyo nimewai kujaribu kwa kuzungumza katika makundi madogo na pia kutoa maoni kwenye mkutano Lakini bado ninahisi ninahitaji kuboresha zaidi Ningepanda kujifunza kufanya mazoezi mara kwa mara, kuangalia na kujifunza kutoka kwa wazungu mzaji wa zuri na ninahisi wakati mzuri wakuanza ni saa, wakuanza hatua ndogo leo badala ya kusubiri mpaka baadaye.

Nakumbuka sana kucheza nje jioni hasa baada ya masomo bila wasiwasi wowote tukicheka na kukimbia mpaka giza linazoingia. Ilikuwa zaidi mchezo. Mchezo kama kukimbizana, mpira wa mtaani na pia kuruka kamba ilitupa furaha kubwa sana. Nilikuwa na marafiki wa mtaa na ndugu watu tulio kuwa tunafamiana vizuri na kushirikiana kila siku. Ilikuwa maalum kwa sababu ilikuwa na uhuru, furaha wa kweli na kutokuwa na mawazo mazito hakukuwa na simu, ratiba ngumu, wala presha Nikikumbuka mambo hayo nahisi furaha ya upole shukrani na wakati mwingine hisia ya ya kutamani urahisi wa maisha ya zamani.

Ndiyo nimewai kushiriki kulima kwa kiwango kidogo Hasa bustani ya nyumbani ilikuwa ni kulima vitu kama mboga za majani, vitu ungu na pia nyanya Ingawa aikuwa kilimo kikubwa kili nifundisha mengi kama kuona mimea, ikikuwa hatua kuatua, kujifunza uvumilivu na nidhamu Kuele wa thamani ya chakula kinachotoka na jasho.

Mara nyingi nachaji jioni ili kiwe tayari kwa matumizi ya siku inayofuata Yakitokea nimetumia kifaa sana kwa kama kuwasiliana, kusoma, na pia kufanya kazi nyingi mtandoni huenda nikachaji mara ya pili mchana na napenda kuchaji mapema badale ya kusubiri kufika chini kabisa kwa sababu hunisaidia kuepuka usumbufu na pia kutunza betri.

Kutempea msitu ni unipa utulivu wakili na mwili, napenda kusikiliza sauti za tege, upepo na popira kwenye miti na kunusa arufu ya sili. Nimuda mzuri wa kutafakari kupunguza msangu wa mawazo na kujisikia karibu na mazengira. Pia unifanya nijisikia nimejaa nguvu na mawazo mapia, hasa bada ya muda mrefu wakua kwenye kelele na screen.

Napenda sana kutumia muda kwaanjia kupumzika na kujirekebisha kupumzika nyumbani na kuondoa uchovu na wawiki kusoma na kujifunza kitu kipya kidogo kutazama filamu na pia vipindi na kufanya matembezi mafupi na pia mazoezi mepesi kuwasiliana na watu wakaribu kwa mazungumzo ya kirafiki Weekendi hunipa nafasi ya kuwasirisha akili mwili na hisia bila presha ya ratiba kali.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali na sukuma wiki napenda kwa sababu ni changuo la afya rahisi na inanipa nguvu. Pia ni linaladha ya kipeke, linachanganywa na nyama, samaki na pia mboga zingini. Hii chakula kilanifurahisha kwa sababu ni chakula cha asili kilicho na mzizi ya kitamaduni. Unifanya nijisikia nyumbani na karibu na tamaduni zetu na pia ni rahisi kuandaa lakini pia kinakithi njaa kwa njia bora. Mara nyingi unaokula wakati wa chakula cha mchana hasa nyumbani na pia sherehe za familia.

Kwa kawaida ninenda ospitali marachache sana kwa mwaka kama vipimu vya kawaida na pia matibobu madogo kawaida ningenda maramoja na ama marambili kwa mwaka kwa vipimu vya afya kawaida Zadi ikiwa kuna ugunjwa na pia maumivu ya naitaji matibabu pia kwa chango na pia ujuzi malumu Kujumla ni na tahidi kudumisha afya hili kupunguza ziara nyingi za ospitali.

Ninaona kuiana kazi na maisha ya binafsi ni jambo la ugumu sana na mimi hujaribu kufanya hivi kwa njia ifwatayo Kwanza kabisa ni kuweka ratiba dhabiti Ninaweka muda maalumu na wakazi na muda wa kupumzika ili kazi isikuwe kila sekunda ya maisha yangu, Pili ni kutoa kipaumbele Ninajua ni kazi gani inahitajika, kupewa kipaumbele na ni wakati gani na ni muhimu kuzingatia familia marafiki Tatu ni kupumzika kikamilifu baada ya muda wa kazi kupumzika kabisa bila kuangalia barua pepe Nne ni kujumuisha shughuli zinazonifurahisha Tano ni kujifunza kusema apana.

Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu hunipa husiano na asili na kufanya nijihisi mtulivu. Ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia kwa utulivu. Napenda kuona mimea ikikua hatua kwa hatua iwe ni mboga maua au pia miti midogo. Hunifundisha uvumilivu na nidhamu kwani inahitaji muda na jitihada kuona matokeo. Haitha kulima bustani pia hunisaidia kula vyakula safi na vya asili na pia kunipa furaha ndogo ya kila siku.

Sera muhimu zaidi ya kampuni ninayoona ni sera ya usawa na heshima kwa wafanyi kazi wote. Kwa ufupi najumuisha haki na usawa kazini, usalama kazini, kujali afya na ustawi wa wafanyi kazi kama likizo, uwajibikaji na uwazi kila hatua ya kampuni nafanya kwa uwazi na uwajibikaji. Mendeleo na mafunzo kutoa fursa za kujifunza na kuendelea kitaaluma kwa wafanyi kazi. Sera hizi husaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi kuongeza motisha na kuimarisha mafanikio ya kampuni kwa jumla.

Kinacho nifuraisha sana ni kuona matokeo chanya ya jitihadi zangu. Hii naweza kuwa njia mbali mbali kama vile kukamilisha kazi na pia miradi za mafanikio. Kusoma na kujifunza kitu kipya kinacho nihisi matokeo nzuri. Kutoa msaada na kuona wengine wakifurahia na pia kufaidika. Kutumia muda na familia na pia marafiki wa karibu. Kukumbuka kumbukumbu mzuri za maisha. Kwa kifupi ni furaha yangu kutokana na mafanikio madogo na makubwa na kutoka kwa mshikamano mzuri ya wengini.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini ya nyamana na marafiki zangu Kwanza ni kuzungumza na kucheka kushirikia na habari za maisha kunywa chai kutembea na pia kufanya mazoezi mafupi na kutazama filamu na pia mechi ya mpira kushiriki chakula na pia kupika pamoja kilicho muhimu zaidi kwangu ni muda wa pamoja na mazunguza ya kweli si lazima shughuli iwe kubwa sana hapo ndipo urafiki unakuwa na nguvu.

Majira ninayopenda zaidi ni kiangazi ndiyo napenda kati ya majira yote. Ni kiangazi wakati jua linapowaka na siku huwa ndefu. Napenda kiangazi kwa sababu napata fursa ya kufanya shuguli nyingi za nje kama matembezi. Michezo nakuwa na wakati wakufurahia asili bila baridi. Na shuguli nazopenda kufanya majira haya ni kama matembezi ya asubuhi na jioni. Kuenda ufukweni, kutembea msituni, kucheza mchezo ya nje kama vile mpira na hali ya hewa ya jua huifanya na hisi nguvu furaha na motisha kufanya mambo na penda mwanga wa jua na upepo mwororo Unaopiga nyuso unanipa hisia ya uhuru na furaha ya maisha.

Ndiyo napenda kuvaa kofia. Kofia si tu inapanua mtindo wangu bali pia inanilinza uso na macho yangu kutokana na jua. Wakati mwingine utoe isia ya utulivu na faraja. Hasa siku ya kiangazi na pia wakati wa matembezi nje. Napenda zaidi kofia. Si hizo zito sana zenye rangi zinazo fana rahisi kuvaa. Pia ufanyo uwepo wangu uonekane kwa mtindo kidogu bila jitihada nyingi.

Maranyingi napenda kusama kitabu, sikiliza mziki na pia kuangalia filamu. Wakati mungine na shugulikia na kazi ndogo za ndani na pia kuandika mawazo yangu. Na napenda mvua, ndiyo napenda kumvua kwa sabibu inaleta tulivu na izia ya upole. Ingawa sipendi ikiwa inazuia mambo umuimu nja nyumba. Na kumbuka siku moja tulikuwa na mvua kubwa wakati walikizo ya shule. Na nilikaa ndani na familia ni kifurahia chai moto na mazungumzo mazuri Ilekuwa ni mda wa furaha na utulivu na mvua mara nyingi inafaa ni punguze shuguli za nje Hivyo napanga mambo ya ndani badale yake Hii inafanya siku yangu ikue ya utulivu zaidi na mara nyingi uongeza ubunifu Nikisikia mvua inanyesha na hisi amani utulivu na furaha ndogo ya kutafakari ni sauti na hiyo nifanya ni jisikie karibu na asili na kuondoka musongo wa mawazo.

Napenda mpira wa miguu hasa ligi kuza kimataifa. Napia mbio za riadha za olimpiki na mashindano makubwa. Mpira wa miguu unanivutia kwa sababu una mshikamano mbinu na ushindani wa timu. Riadha inanivutia kwa sababu inaonyesha nguvu binafsi, nidhamu na kasi. Nakumbuka mchezo wa mpira wa miguu ya finali ya kombe la dunia. Ambalo timu ilipigana kwa ushindani mkubwa hadi dakika za mwisho. Ilikuwa kusisimua sana napenda kutazama mechi nyumbani nikiwa na familia na pia marafiki. Ama pia mara ingine kwenye stadium nikiwa mechi ni kubwa. Nikiangalia nahisi msisimuko furaha na wakati mwingine hisia ya kushangilia pamoja na wapenzi wa mchezo. Inanifanya najisikia hali ya kuhamasika.

Mfanyabiashara bora zaidi ninayemjua ni Elon Musk Elon Musk ni mwanzilishi wa kampuni kama Tesla, SpaceX na Neuralink Nampenda kwa sababu ana ubunifu wa hali ya juu, jasiri na wa haogopi hatari anaona mbali na kuguza maeneo ambayo wengi wangaliona changamoto pekee Kitu cha ajabu ni jinsi alivyoweza kutuma roketi angani kupitia SpaceX na kuibua wazi wazo la kutumia teknolojia ya magari ya umeme kwa wigi kupitia Tesla Hini hatua ya kiistoria na yenye atari kubwa Kwa jasiri anafuata ndoto zake kukabiliana changamoto bila kugopa kushindwa ubunifu na kutafuta suluhisho kwa matatizo makubwa ya dunia Nikifikiria jinsi anavyofanya biashara naisi msisimuko hofu kidogo na motisha ananifanya niamini kuwa mawazo makubwa yanaweza kutumizwa Ikiwa mtu ni jasiri na mfuatalo.

Napenda kufanya kazi na wengine lakini pia natamani kufanya kazi pekee yangu kulingani na hali. Kufanya kazi na wengine hunifurahisha kwa sababu ya na kubadilisha mawazo, kujifunza kutoka kwa watu tofauti na kushirikiana kufikia lengo moja. Timu nzuri huleta mawazo mapya na suluhisho bora. Kufanya kazi pekee yangu hunisaidia kuzingatia zaidi, kupanga na kukamilisha kazi zinazohitaji utulivu na umakini mkubwa. Kwa ujumla mchanganyiko wa yote mawili ndiyo yanayouwa bora.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapo ninaye muheishimu ni Lebron James. Lebron James ambaye amekuwa mmoja wachazaji wa kubwa zaidi wa historia NBA. Na mpenda kwa sababu anubunifu mkubwa nguvu na nidhamu. Pia anaongoza timu kwa mfano mzuri na uonyesha moyo wa ushindi bila kujisahau. Na kumbuka mchezo ambapo Lebron alifanikisha matokeo ya kushangaza katika dakika za mwisho. Akipiga pointi muhimu na kuongeza timu ya kikushinda kwa tofauti ndogo. Ilikuwa niya kusisimua sana. Uwezo wakupiga pointi kwa usahihi, kuongoza na kuhamasisha wachezaji wake, kukimbia haraka na kutumia kwa ustadi mkubwa, kuchambua mchezo na kufanya maamuzi sahihi haraka. Nikimuona na hisi msisimuku hamasana hofu kidogo kwa sababu ya kiwango chake, cha juu cha uchezaji. Ni nguvu na kuhamasisha na kuonyesha thamani ya bidii na nidhamu.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya kahawa mpya iliyo chemshwa. Napenda sana harufu ya kahawa inayo chemshwa na pia kusagwa ni harufu nzito lakini ya kupendeza. Ni harufu ya chakula hasaa kahawa. Maranyingi huisi ya asubui mapema wakati siku inaanza na mazingira bado nitulivu. Hunikumbusha utulivu wa asubui, maandalizi ya siku mpya na nyakati za kukaa kimya nikifikiria na pia kupanga mambo. Hunifanya nijisikie nimeamka vizuri, mtulivu na mwenye motisha ni harufu inayonipahisia ya mwanzo na mzuri wa faraja.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira ya miguu ni FC Barcelona Napenda FC Barcelona timu yenye historia kubwa na mtindo wa kipekee na uchezaaji Nilianza kuipenda tango miaka ya nyuma Hasaa kipindi ambacho timu ilikuwa ikicheza soka la pasi nyingi na umiliki wa mpira na kumbuka sana mcheza wa Barcelona dhidi ya PSG Apo mwaka walipo shinda kwa 6 moja Bada ya kupoteza nne kwa nunge awali Ilikuwa ni moja ya kamba kubwa zaidi katika historia soka ya kusisimua sana mchezaji ninaye mpenda ni Lionel Messi Kwa sababu ya kipaji cha kecha kipekee unyenyekevu na wezo kubadilisha mchezo peke yake timu inaposhinda nahisi furaha kubwa fahari na msisimuko inafanya siku iwe nzuri zaidi na hunipa sababu ya kutabasamu.

Jumamosi mara nyingi napumzika kidogo ya asubuhi, nafanya usafi wa nyumbani, na pia kukamilisha mambo niliyoshindwa kufanya wiki nzima. Na jumapili napenda kuwa siku ya utulivu zaidi kupumzika, kutafakari na kujiandaa kwa wiki mpya, na pia kuenda kanisani. Wakati mwingine naenda kutembea, kukutana na rafiki, na pia kunywa kahawa, mahali tulivu, si lazima iwe safari kubwa hata matembezi mafupi hunitosha. Na tukiangalia katika mambo ya kawaida ni kutazama filamu na pia mechi kusoma na pia kujifunza kitu kipya, kusikiliza muziki, kupanga mipango ya wiki ijayo na mara nyingi niko na familia na pia marafika wangu wa karibu Pia kuna wikendi napenda kuwa peke yangu, kwa utulivu na kujitafakari Napendelea mchanganyiko ya wote wawili na lakini zaidi kupumzika wikendi ni muda kuchaji nguvu kabla kuanza tena kazi.

Ningesimulia nilikutana katika mji wakati, simu kubwa sana wala mdogo, mahali ambapo watu wanafahamiana na maisha ni ya kawaida na ya utulivu kuliko na msoko wa wazi, wenye kelele na rangi nyingi, uwanja vya kazi ambavyo watoto alicheza bila hofu na kumbuka kucheza hadi jua linapo zama kuitwa nyumbani kwa sauti badala ya simu Nooto wake na kukumbu kumbu zake mahali ambapo uli jifunza msingi ya maisha heshima, uvumilivu na kushirikiana Ningependa kurudi wakati wa mapumziko na pia likizo sii kwa haraka bali kwautulivu kuona kilicho badilika na kukumbuko kilicho baki moyoni.